Mara nyingi, ninakaa hadi takribani saa tano au saa kumi na mbili usiku kulingana na shughuli zangu za siku. Wakati mwingine, ikiwa nina kazi au masomo ya kufanya, ninaeza kuchelewa zaidi kidogo. Kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo kusoma au kutafakari kuhusu siku yangu. Kulala kwa muda mzuri kunanisaidia kuamka nikiwa na nguvu na tayari kukabiliana na shughuli za siku inayofuata hivyo napanga muda wangu vizuri ili nisije nikiwa na mchovu sana.